Mahali ambapo natamani kutembelea ni mji wa kilwa ambao upo Tanzania. Ni sehemu ambayo nimejifunza shule historia yake wafalme na mambo yaliotokea mahali pale. Lakini sikuwahi kufika kabla. Hivyo ninatamani sana sana nipate nafasi ya kufika pale kilwa.

Ndiyo, napenda kupika na mara nyingi huwaga ninapika nyumbani. Na niseme tu kwamba ninapenda kupika na nafurahia wakati ambao nakuwa napika nyumbani. Kwa hiyo, napenda kupika, jibu ni ndiyo.

Mji ambao ninapenda kutembea duniani ni mji wa Paris, ni mahali ambapo ninatamani sana kufika, ninatamani sana kuona mazingira yake, majengo yake jinsi yalivyo, lakini pia ninatamani kujifunza fursa nyingi za kibiashara ambazo zinapatikana katika mji huo.

Kifaa ambacho cha teknolojia ambacho siwezi kuishi nacho bila, kuwepo, nahisi ni simu pamoja na PC kwa sababu ni vitu ambavyo vinanipa uwezo wa mimi kufanya vitu mbali mbali mtandaoni, kwaio naeza kusema nisipokuwa na hivyo vifaa, sitafanya kitu.

Najikinga na jua kali kwa kutumia kofia. Mara nyingi huwa natumia kofia au mwamvuli kujikinga na jua kali kwa sababu jua ni kali na mambo yanaenda hivyo yalivyo kwa hiyo natumia kofia na mwamvuli.

Chumba changu cha kulala ni kidogo kina rangi ya pinki ukutani na furahia sana kitanda, kukaa, dirishani ninaona nje na anga vizuri. Napenda chumbani kwangu kwa sababu kuna nukia harufu nzuri, nimeweka harufu nzuri zinazo nukia.

Ndiyo, sahihi nasema ni tiketi. Nimewai kununua tiketi ya kwenda kuangalia mpira, mara kadhaa. Lakini pia nimewai kununua ticketi ya kuhudhuria kuna kipindi Tanzania huwa kinaendelea kinaitwa bss. Nimewe kununua tiketi.

Kusema ukweli hapana, sipendi hesabu, lakini najua kuhesabu. Tokea shule somo la hisabati halikuwa rafiki sana kwangu hivyo nikaishia kutokujua hesabu vizuri. Lakini napenda hesabu, inanisaidia kuhesabu fedha na vitu vingine. Lakini, sijui hesabu.

Computer huwa natumia kuandikia baazi ya kazi za ofisini ambazo nakuwa napata lakini pia, computer natumia kutafuta kazi mtandaoni pia kufanya mikutano mbali mbali mtandaoni kutokea nchi tofauti tofauti. Hayo ndo matumizi yangu makubwa s.

Kabla sijafanya kazi huwa naomba ninapofika ofisini basi huwa natumia muda mchache kumshukuru Mungu na kuianza kazi yangu. Lakini pia naandaa kazi zangu kwa utaratibu mzuri ili niweze kufanya vizuri katika siku hiyo ambayo ninaiendea.

Nje ya nyumbani ninapenda kula kwenye vibanda vya migahawa ambapo unakuta kuna watu wanaitwa mama nitilie. Wao huwa wanaweka viwango vya chakula hivyo. Nje ya nyumbani huwa napenda sana kula kwa mama ntilie, vyakula ni gharama ya chini sana na ni kila mtu anaweza kugharamia.

Mji ambao nimezaliwa ni mji wa Tanga, kuna mandhari mazuri, kuna maeneo yana miti mizuri, hivyo huwa inaeka vizuri. Lakini mambo utoto nakumbuka ni michezo utotoni. Mji wangu ni maalum kwa sabu una vitu vizuri vinavyovutia. Ndiyo.

Napenda suruali, ni nguo ambayo ukivaa basi inakuwa inakuweka sawa, unakuwa umekaa vizuri, unakuwa huru kufanya chochote kwa wakati wowote ule. Hivyo kwa upande wangu mimi napenda suruali, ingawa sketi pia navaa, lakini mara nyingi napendea suruali.

Utotoni nilikuwa napenda kuchezea midoli, basi mamangu aliniandalia idadi ya midoli mbali mbali ambayo nilikuwa nikikaa, basi nachezesha ile midoli, hivyo ni kumbukumbu nzuri lakini nilikuwa napenda sana kuchezea midoli, niliwafanya kama marafiki.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni namna ambavyo ninaiandaa kazi yangu. Namna ambavo ninaeka vitu vyangu vyote sawa, ili ambapo ninapoanza kufanya stadi yangu ya kazi, basi nakuwa kila kitu nimekwisha kukiandaa kwa wakati sahihi na wakati mzuri kwa ajili ya kufanya kazi.

Kila siku huwa natumia Whatsapp, natumia Telegram, natumia TikTok, natumia X. Ni zana za digiti ambazo ni nazitumia mara kwa mara kila siku lazima yani kila siku lazima hizo zana nazitumia mara kwa mara.

Leo niliwaza niende kumtembelea rafiki yangu ambaye ni muda mrefu sana hatukuonana lakini kuna vitu vimetokea katikati ya siku ya leo asubuhi nilipoamka hivyo ikanibidi basi nibaki nyumbani. Ili niweze kufanya mambo mengine.

Njia yangu ya usafiri kubwa ni pikipiki. Natumia kusafiria kwenda sehemu tofauti tofauti kwa sabu ni haraka pia inasa inaweza kupita njia tofauti tofauti. Kwa hiyo, njia yangu ya usafiri kila siku ninayo itumia kila siku ni pikipiki.

Kazini mda wangu naushuhurikia kwa kuandaa kila kitu changu mapema. Kwa mfano, ninajua leo nina aina ya kazi nne. Basi kuanzia asubuhi nitakuwa nafanya hizo tu, ili mradi unapofika mda wangu wa kuondoka au mda wangu wa kupumzika, basi nakuwa na wakati mzuri, wa kutulia na kufanya mambo mengine.

Namna ambayo ninahifathi fedha kwenye maisha yangu ni kwa kuweka kiwango ambacho hicho nitahifathi. Lakini kiwango kingine nitawekeza, lakini kiwango kingine nitatoa sadaka, na kiwango kingine nitafanya maisha yangu ya kawaida ina maana chakula na vitu vingine.

Mimi napenda hali ya baridi ni hali ya hewa ambayo ninaifurahia sana kwa sababu joto kuna wakati huwa linakera mwilini lakini kunapokuwa kuna baridi basi unaeza ukatafta namna rahisi ya kupata joto la kawaida. Kwa napenda sana msimu au hali ya baridi inapotokea.

Napenda kunywa kahawa napenda kunywa wakati wa asubuhi pamoja na jioni huwa naweka na sukari kidogo. Napenda kunywa nikiwa eneo ambalo limetulia huwa najihisi vizuri sana ninapo kunywa kahawa. Sababu inaifanya niwe nimechangamka vizuri.

Mara nyingi mchana huwa nakula ugali pamoja na mlenda. Kama unafahamu kuna chakula kinaitwa mlenda ambao unapatikana Tanzania. Kwa maranyingi huwanga napenda sana kula ugali ama mara nyingi uwa najirudia kula ugali kwa sababu unakupa nguvu pia nafurahia napenda sana ugali pamoja na mlenda.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu naamini mwanzo wa kujaribu ndio mwanzo wa kujifunza na mwanzo wa kujua. Kwa hiyo katika hili jibu langu ni kwamba ndiyo ninapenda kujifunza teknolojia mpya na ninatamani kama ikiwepo teknolojia basi niwepo miongoni mwa wale ambao watajifunza hivyo.

Kiukweli kabisa sipendi chakula chenye mafuta kwa sababu inaeza kusababishia magonjwa mbali mbali mwilini kwa hiyo kawaida uwaga najitahidi sana katika kupika kwangu basi ni kadirie kiwango cha mafuta ambacho naweka kwenye chakula.

Asubuhi ninapoamka, napenda kumshukuru Mungu kwa siku mpya, lakini pia baada ya hapo basi nitajiandaa kwa ajili ya kuenda kupata chai ya asubuhi, lakini pia nijiandae kwa ajili ya kuenda kazini. Hayo ndio mambo peke muhimu sana nayafanyanga asubuhi.

Ripoti ya kazi basi huwa naweka mchakato mzima wa kazi jinsi ilivo, muda ambao nilianza, muda ambao nilichakata kazi, muda ambao nilimaliza, muda ambao nilipeleka ripoti kwa kiongozi, hivyo ndivyo namna ambavyo ninaandaa ripoti ya kazi kwenye kazi yangu.

Filamu nayoipenda ni filamu ya South Africa inaitwa Zatima. Hii ni story ambayo inaelezea maisha ya Zatima pamoja na Zak. Mala ya kwanza niliiona mtandaoni ni kaipu jinsi matangazo yake yalivyo. Alileta filamu hii kwa kweli sifahamu. Ninaiona bado. Bado naendelea.

Wikendi huwa natumia kuwapo na marafiki zangu, kwa kutoka kidogo, kwenda kutembea, sehemu tofauti tofauti. Na wikendi nyingi pia huwaga natumiaga kupumzika, kama muda wangu wa kupumzika, kama ikitokea sina safari ya kutoka, basi natumia kulala, siku nzima, ni hivyo.

Napenda kuenda madukani siku za mapumziko. Ni siku ambazo nakuwa nina muda mwingi wa kukaa nyumbani. Kwa hiyo, huwa napenda kuenda madukani kununua vitu kadhaa ambavo navihitaji. Kwa mfano masokoni, nyanya, maharage, mchele. Ni hivyo tu ndivo napenda kufanya.

Kwa kweli hapana, sijawai kucheza mchezo wa ubao yoyote, sijawai na huwenda naeza nikatamani nikafatilia na kujua ni kwa namna gani wanacheza, ni mahali gani wanacheza na nikajifunza huenda na mimi nikajikuta ninapenda kucheza.

Kwa kupunguza matumizi ya plastiki, basi najitahidi sana kununua vitu ambavyo vina mazingira ya glasi. Ili kuweza kupunguza matumizi ya plastiki kwa sababu kwa sasa plastiki inakuwa ni kama uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo nahisi pia, nchi nayo inajitahidi sana kuliepuka hili.

Napenda kuwa mahali ambapo kuna utulivu, mahali ambapo hakuna kelele, mahali ambapo kutakuwa kunanipa mimi muda wa kutafakari maisha na kuandaa mazuri kwa ajili ya maisha yangu. Kwa hiyo hata hivo pia ninajipanga sana nitafute mahali ambapo pametulia na pazuri kwa mazingira.

Ndiyo, ilo ni wazo la kwanza sana ambalo wakati wote huwanga naliwazianga kufungua biashara kwa sababu kawaida kazi za watu zina changamoto nyingi lakini unapokuwa umefungua biashara yako, wewe kama wewe unajitegemea basi, unakuwa una uamuzi, unakuwa una sauti, unakuwa unaweza kufanya chochote kwa wakati wowote.

Ili nitarudia mara kwa mara. Ninapenda kujifunza kompyuta. Tofauti na kwamba najua, lakini bado kuna vitu vipya bado sijavifahamu. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, naeza kusema tu napenda kujifunza kompyuta. Mpya, programs zinazotokea, vitu vinavyotokea, vyote natamani kujifunza.

Ndio, nimewai kushiriki mashindano, mashindano hayo yalikuwa ni mashindano ya uimbaji ambapo, mimi napenda kuimba. Kwa hio kulikuwa kumetokea kitu ambacho, tukuwa tunaruhusiwa watu mbalimbali kuenda kushiriki. Kwa hiyo basi na mimi nikawa mmoja wapo, ingawa sikupita lakini,

Muda mwisho basi huwa naeka vitu viyangu sawa tu kwa mfano. Kama nimefanya kazi na mda wangu wa kutoka umefika basi, meza yangu ntaieka safi. Kama nipo nyumbani na mda wangu wa kulala umefika basi ndani kwangu ntapaeka safi, ntaweka vitu vizuri. Mnadi kesho subuhi basi nione ni siku nyingine na majukumu mengine.

Kazini tuna nguo sare maalumu ina maana chini tunavaa suruali lakini t-shirt zinakuwa zinafanana jina la kampuni. Kwa hiyo naweza kusema nguo zangu kazini ni suruali pamoja na t-shirti mara nyingi. Lakini kuna siku ambazo tunaruhusiwa kuvaa nguo za kawaida basi uwaga navaa zangu.

Kwa siku naweza nikapiga picha ata mara nne kutokana na matukio mbali mbali kwa mfano kama siku hiyo nimepokea zawadi basi nitapiga picha, kama siku hiyo nimepokea mgeni basi nitapigana picha, kama siku hiyo nimepokea sijui nini nitapiga picha. Kwani mimi siwezi kusema mara ngapi lakini napiga picha kutokana na matukio yanayotokea.